Chuba changu huwaga ni sio kikubwa sana na sio kidogo sana. Lakini kina langi ndani. Kina langi ndani. Kitanda changu tu ni cha kawaida. Sio kizuli sana na sio kibaya sana. Lakini kinarizisha tu. Dilishani huwaga naona miti. Nikichungulia naona miti. Miti irio kauka. Miti mibichi. Kitu ambacho nakipenda zaidi chumbani ni langi. Langi za chumba huwaga nazipenda sana.

Mimi ninapenda mbwa kuliko paka kwa sababu mbwa anakuwa ananifukuzia wanyama wakali kama fisi kwenye mifugo yangu. Nguruwe anakuwa ananifukuuzia kilinganishwa na paka kwa hao paka mimi simpendi sana lakini japo na yeye ni muhimu lakini mimi napenda sana mbwa. Kuliko paka.

Mimi huwa naweza kushiriki siku yangu ya kuzaliwa kwa kushirikiana na wenzangu. Labda kama kuna keki pale mnakata, kuna vyakula mnakuwa mnakula pamoja na wenzangu huwa ni familia ama rafiki. Sio peke yangu sherehe ya siku ya kuzaliwa niliyoipenda ni ile ambayo nilifanya mwaka jana ambayo nilipenda sana huwa ni keki ambayo iliyochanganywa na sukari ndio huwa na ila sana. Zawadi ambayo napenda kupokea ni ni zawadi tu ya kawaida. Labda kama labda ni mifugo, mbuzi, ngombe. Sawa tu.